Mahali mtu anapoishi ni sehemu muhimu sana ya maisha yake. Nyumba si kuta tu na paa, mbali ni sehemu ya kupumzika, sehemu ya kujisikia salama na sehemu ya kujenga kumbukumbu. Mimi ninayo nyumba mbayo naishi, ni nyumba ya kudumu ya ghorofa moja, iliyojengwa kwa kuta za mawe, paa la mabati, sakafu ya saruji iliyopigwa vizuri. Hii nyumba inasebule, vyumba viwili vya kulala, jikoni, choo na bafu. Sio nyumba ya kifahari sana lakini ninadhifu inatosheleza mahitaji na inanipafaraja. Ndani ya nyumba hii kuna sebule ambayo ni pana kiasi inayopokea wageni. Vyumba vyake vinahewa ya kutosha na madirisha hurusu mwanga wa jua. Mpangilio huu hufanya ni jihisi huru mwenye amani na mtulivu. Mahali ambapo naishi mazingira yake au makazi yake ni tulivu na hayana kilele mingi. Kuna nyumba zilizopangwa vizuri, njia ya kupita watu na watoto wanaocheza mchana. Hali ya hewa ni wasitani siojotokali sana siobaridi kupita kiasi. Eneo hii inamaendeleo mazuri. Kuna barabara ya lami karibu, umeme upo kwa hakika na maji yanapatikana mara nyingi. Pia katika mahali ambapo naishi, kuna maduka madogo, kuna soko la karibu, na pia kuna shule na vituo vya afya. Majirani wenye wananizunguka niwenye heshima na wenye ushirikiano. Tumejenga desturi ya kusalimiana, kusaidiana wakati washida na kukutana wakati ambapo kuna jambo la dharura. Hii imeniwezesha kujenga amani, umoja, utulivu na uaminifu kwa majirani zangu. Nakumbuka vizuri nilihamia eneo hii miaka miwili iliopita. Nilihamia kwa sababu nilihitaji mazingira tulivu, pia nilihitaji kuwa karibu na huduma muhimu. Mwanzo nikija sikuwa nawajua watu wengi, lakini kadri muda ulivyopita nilizoea na nikajisikia nyumbani. Kuna mambo mengi ambayo napenda kuhusu eneo hili, mojawapo ikiwa utulivu. Hapa penye naishi hamna kelele mingi, usikivu ni mtulivu. Usiku pia ni mtulivu. Pili napenda urahisi wa maisha. Huduma nyingi zipo karibu. Hakuna usumbufu mkubwa sana. Pia napenda urafiki wa watu. Watu ni wakarimu hapa. Pia kuna mshikamano. Eneo hili pia nalipenda kwasababu ya upatikanaji wa huduma muhimu. Eneo hili lina shule za msingi na sekondari. Vituo vya usafiri hospitali na kliniki ziko karibu na pia vituo vya mkubwa hali ya usalama katika eneo hili ni jambo muhimu sana. Eneo hili lina usalama wa wastani hadi mzuri. Kuna walinzi wa usiku, pia kuna mwanga barabarani. Pia kuna ushirikiano wa usalama. Jamii hushirikiana katika kulindana kutoa taarifa mapema. Kuna vikundi vya ulinzi vya jamii, pia kuna mawasiliano kati ya majirani. Pia kuna vyombo vya usalama. Kituo cha polisi kiko karibu hapa tu na mimi. Polisi hufanya doria mara kwa mara hii huongeza imani na amani ya moyo. Hisia zangu kuhusu usalama ninapokuwa nyumbani najisikia salama nina uhakika wa kupumzika. Hili ni jambo ninalo lithamini sana. Changamoto tu chache za eneo hili ni kwamba umeme kukatika mara chache maji wakati mwingine kupungua. Lakini changamoto hizi zinathibitika na si kubwa sana. Kwahivyo mimi naridhika na eneo ambalo naishi, nimeweza kuboresha nyumba yangu na niko salama.

Ndiyo, kulinda faraha mtandaoni ni jambo la msingi sana. Faraha, faraha mtandaoni ni kulinda tarifa binafsi, kuthibiti nani anaona nini na kujua ni taarifa zipi ninashiriki. Tarifa binafsi kama nambari ya simu, majina, anwani na maelezo ya kifedha. Mimi ninazo sababu nyingi za kulinda faraha yangu. Nailinda kwa sababu natunza usalama wangu, naepuka wizi wa utambulisho na nalinda heshima yangu. Faraha hunipa amani ya moyo hunifanya nitumie mtandao kwa ujasiri. Mimi huchagua nywila imara. Mimi hutumia nywila ndefu, mchanganyiko wa herufi, namba na alama pia. Situmii nywila moja kwa akaunti zote. Mi hubadilisha nywila mara kwa mara. Pia mimi hut. Pia mi hupunguza taarifa ninazoweka pale mtandaoni. Sishiriki maelezo binafsi of ovyoovyo, taarifa nyeti mtandaoni pia siweki. Na si lazima, taarifa iwe isharudiwa. Mi huchunguza mipangilio ya faraha. Kwenye mtandao ya kijaami narekebisha, anwani zangu nachagua nani anaona machapisho yangu. Hii hunipa uthibiti na usalama kwa yale yote ambayo nayaweka pale kwenye mtandao. Mimi pia huwa makini na viungo. Sibonyezi viungo visivyo aminika. Barua pepe za kutiliwa shaka. Najua viungo vingi vina hatari. Kwa hivyo mimi huwa makini ninavyo ninavyo bonyeza. Mimi hutumia mitandao usalama. Mimi uepuka wifi za uma bila ulinzi. Nikilazimika kusasisha vifaa vya programu. Ninahakikisha ya kwamba simu na komputa zinasashishwa, programu zina urejesho, hiu usaidia kufunga mianya ya kiusalama. Mi hutumia programu halali, naipuka programu haramu na pia programu halali zina ulinzi bora. Mimi huwa makini na programu zina ninazo ruhusu kabla ya kusakinisha nasoma ruhusa zake naipuka apu ambazo zinaomba taarifa zisizo za lazima. Mimi hufuta taarifa zisizo hitajika. Mara kwa mara mi nafuta akaunti nisizotumia natumia taarifa za zamani mi hupunguza hatari na uvujaji wa taarifa. Mi pia nimeweza kujitambua kidigitali. Najua kuwa kila ninachoweka mtandaoni kinaweza kubaki kwa muda mrefu hivyo nafikiria kabla ya kuweka jambo mtandaoni. Mimi pia niko na tahadhari kwenye mitandao ya kijamii. Sishiriki mahali nilipo kwa hakati ya halisi, ratiba zangu, hii hunilindia usalama wangu wakimwili. Mimi hutumia barua pepe kwa makini, natumia barua pepe tofauti kwa matumizi tofauti, naepuka kujibu barua pepe za kushuku. Pia nimeweza kuelimika kuhusu usalama mtandaoni, niinajifunza mara kwa mara mbinu mpya za udanganyifu, njia bora za kujilinda. Elimu ni silaha kubwa kwenye mtandao ya sikuhizi. Mimi pia hulinda watoto na watu wa karibu nikiweza ninawashauri nawasaidia kueka mipangilio ya faraha kwa sababu faraha ni jukumu la jamii. Kuna changamoto ambazo zinatokea wakati unalinda faraha. Teknolojia hubadilika haraka na apu pia huitaji taarifa nyingi lakini tahadhari husaidia sana. Kuna faida za kulinda faraha ambazo ni amani ya akili, usalama wa taarifa na matumizi salama ya mtandao. Pia ni ushauri kwa wengine ya kwamba usishiriki kila kitu mtandaoni, linda nywila zako kabisa, weza kujielimisha. Kwa maana, faraha ni ngao yako kwenye usalama wako.

Kujitunza ni kitendo cha kulinda akili na hisia zangu, kujenga maisha yangu usawa na kujali ya afya yangu. Kujitunza si ubinafsi bali ninjia ya kujiwezesha kuwa bora kwa ajili yangu na kwa wengine. Nimejifunza kuwa bila kujitunza, furaha hupungua, msongo ujitokeza na uchovu uongezeka. Kujitunza kimwili ni msingi wa kila kitu ninachofanya. Kwanza kabisa inani saidia kupata usingizi wa kutosha. Mimi huwa na jitahidi kulala masaa ya kutosha kuwa na ratiba ya usingizi. Hiyo nisaidia kuongeza nguvu, kuboresha umakini na kupunguza msongo wa mawazo. Mimi unywa maji ya kutosha. Maji husaidia mwili kufanya kazi vizuri, hupunguza uchovu. Kila wakati mimi najikumbusha kunywa maji, mengi ili kujitunza vizuri. Pia mimi huula chakula chenye afya. Uwa na jitahidi sana, nile chakula chenye virutubisho, matunda na mboga, pia naepuka kula ovyo ovyo, lishe bora hulinda afya yangu, uboresha hali yangu ya mwili na uongeza nguvu. Pia mimi hufanya mazoezi ya mara kwa mara. Mazoezi si lazima yawe makali sana. Uwa nafanya kutembea, nanyosha mwili, na pia uwa nafanya mazoezi mepesi. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu, kuboresha mzunguko wa damu na kuondoa mawazo mazito. Pia mimi hujitunza kiakili. Akili nayo inahitaji matunzo. Kwanza kabisa, ninajitahidi kupumzika baada ya kazi, kuepuka kufikiria kazi mda wote. Mapumziko huongeza ubunifu na upunguza msongo. Mimi hupanga majukumu yangu. Ninapopanga kazi ninatulia na punguza presha. Natumia ratiba na orodha ya kazi. Pia mara nyingi nimejifunza kusema hapana. Najifunza kutojilazimisha, kutochukua majukumu mengi kupita uwezo. Hii hulinda afya ya kiakili. Pia nimekua nikijitunza kihisia. Hisia nisehemu muhimu ya maisha. Nambari ya kwanza mimi hukubali hisia zangu. Najiruhusu kujisikia furaha, najiruhusu kusikia kuchoka, na pia najiruhusu kujisikia huzuni. Sikandamizi hisia zangu. Pia nimejifunza kujieleza. Ninapo hitaji niongee na mtu ninae muamini. Mimi ujieleza. Mara kwa mara mimi huandika hisia zangu. Kujieleza hupunguza mzigo wa moyo. Pia nimezoea kuepuka mazingira yenye sumu. Ninajitahidi kuepuka migogoro isio ya lazima na kupunguza ukaribu wa watu wanao nichosha kihisia. Pia nimekuwa nikijutunza kijami. Mahusiano ni sehemu ya kujitunza. Nimekuwa nikidumisha mahusiano mazuri. Ninajitahidi kuwasiliana na familia kutunza urafiki wa kweli. Mahusiano mazuri upunguza upweke. Pia uleta faraja. Pia nimekuwa nikichagua marafiki wenye busara. Sichagui marafiki wa kunivuta nyuma. Watu wanao nikatisha tamaa na tafuta marafiki wenye kunijenga. Mimi pia nimekuwa nikijitunza kiroho. Hata bila kuangalia dini kiroho ni muhimu. Nambari ya kwanza mimi hutafakari na pata muda wa kutulia na kufikiria maisha yangu. Kutafakari hunipa muelekeo na hunipa amani. Pia ni njia moja ya kushukuru. Nimejifunza kushukuru kwa yalio madogo na kutathimini maisha. Shukurani ubadilisha mtazamo wa maisha. Pia nimekua nikijitunza katika kazi. Kazi pia najitunza na pumzika kazini. Ninachukua mapumziko mafupi. Muda wa kunyosha mwili pia ili kuweka mwili wangu sawa na akili. Pia nimejifunza kuweka mipaka. Ninajua muda wa kazi na muda wa mapumziko hii hunisaidia kuepuka, kuchoka kupita kiasi. Pia nimejitunza kwa kufanya ninachopenda. Kama kusikiliza mziki, kutembea na kufanya vitu vinavyo nifuraisha. Pia kujitunza kwa kujikubali, kujipenda na kujikubali kama nilivyo. Sijilinganishi sana na wengine. Ime nisaidia kujitunza kwa kila hali.

Kwanza kabisa huduma ya wateja ni moyo wa biashara au taasisi yoyote. Bila wateja hakuna biashara, hakuna ukuaji. Ndio maana mimi na ninachukulia kila mteja kama mtu wa thamana na mshirika wa mafanikio kwanza kabisa mimi huwa na mtazamo chanya kwa mteja. Hatua ya kwanza mimi humkaribisha mteja kwa heshima kuonyesha tabasamu na adabu. Mteja anataka kuthaminiwa pia anataka kuheshimiwa. Mtazamo wangu huweka msingi mzuri wa mawasiliano. Pili mimi husikiliza mahitaji ya mteja. Ninapo shugulikia mteja ninasikiliza kwa makini sirukii kutoa majibu. Kwa kusikiliza naelewa tatizo lake naepuka makosa. Pia mimi huuliza maswali ya ufafanuzi. Baada ya kusikiliza nauliza maswali kwa heshima nahakikisha nime muelewa vizuri. Hiyo hunisaidia kutoa huduma sahihi kumsaidia mteja ipasavyo mteja. Mimi ni mvumilivu sana kwa wateja sio wateja wote wanaelewa kwa haraka na sio wateja wote wako watulivu. Ninapo kutana na mteja mgumu mimi nabaki kwa mtulivu siepuki heshima subira ni silaha ni muhimu sana kwa wateja. Mimi hushughulikia malalamiko kwa busara malalamiko si tusi ni fursa tu ya kuboresha biashara. Ninapo pokea malalamiko huwa namsikiliza bila kumkatiza naomba radhi pale inapo hitajika. Pia mimi hutafuta suluisho baada ya kuelewa tatizo natafuta suluhisho la haki nawashirikisha wateja pale inapofaa lengo langu hapa huwa mteja aridhike na pia tatizo litatuliwe kwa njia nzuri. Mimi pia hutoa uhakika na ufuatiliaji kwa mteja mimi nafuatilia jambo nahakikisha jambo limetekelezwa. Pia mimi huwa mtalaam. Katika huduma zangu naheshimu muda ya wa mteja na pia natunza maadili ya kazi. Hii hujenga heshima taswira nzuri ya huduma. Mimi pia nimejua mipaka baina yangu na mteja najua ni wakati upi nafaa nifanye nini na niachane na nini. Kama jambo liko nje ya uwezo wangu namwelekeza sehemu sahihi. Mimi hutumia lugha nzuri na sahihi. Maneno yangu hua ya heshima na hayana kejeli. Lugha nzuri hupunguza mgogoro na hujenga uhusiano mzuri na mteja. Mimi pia hutathmini wateja sana nina jitahidi kushukuru wateja na kuonyesha shukrani. Pia huelewa utofauti wa wateja wateja wanaotoka mazingira tofauti wana tabia tofauti pia. Naheshimu tofauti za kitamaduni na mitazamo tofauti pia mimi hujiboresha kila mara. Bada ya huduma mimi hutafakari na ninajifunza. Maoni ya wateja hunisaidia kukua kwa kiasi kikubwa. Mimi hutunza taarifa za wateja. Nina hakikisha siri za wateja zinalindwa taarifa hazitumiwi vibaya hii huongeza uaminifu kwa wateja. Mimi pia hushughulikia wateja kwa haraka na kwa usawa mteja mkubwa au mdogo kila mteja ni muhimu wote nawashughulikia kwa usawa sawa. Pia ninajitahidi kutoshelesha kujibu kwa wakati huduma ya haraka huongeza kuridhika kwa mteja. Hata kuwe na msongo mimi hubaki nikiwa mtulivu. Hata kazi inapo kuwa nyingi mimi nabaki mtulivu situmii hasira utulivu huzuia makosa mingi. Mimi pia nimezoea kujenga mahusiano ya muda mrefu. Lengo langu si huduma ya maramoja tu bali uhusiano wa kudumu. Mteja akiridhika hurudi tena. Hupendekeza kwa wengine. Huduma bora kwa wateja huleta uaminifu ukuaji wa biashara na sifa njema. Mteja anae hudumiwa vizuri huwa mteja wa kudumu. Huduma kwa wateja si kazi tu bali ni sanaa wito na uwakilishi mwema.

Katika jamii yeyote kuna watu wanao jitokeza kama mifano bora ya ujasirimali. Watu hawa wajafanikiwa tu kuwa kupata pesa, bali pia kwa maadili wanayoonyesha, njia wanazo tumia kuendesha biashara zao na athari wanayowacha kwa jamii. Kwa mtazamo wangu, kuna mfanya biashara mmoja ambaye nimekuwa nikimfuatilia. Alianza biashara ndogo, nimemwona akikumbana na changamoto nyingi lakini hakukata tamaa. Leo hii tunavyo zungumza biashara yake imekua, ameajiri watu na amekua kielelezo kwa vijana. Kabla ya kufanikiwa, alikosa mtaji wa kutosha, alipata hasara, alikataliwa mara kadha, lakini alijifunza kutokana na makosa, aliendelea kuboresha huduma na aliamini maono yake. Safari yake mara nyingi huwa inanifundisha ya kwamba mafanikio hayaji gafla, hujengwa kwa muda. Nita zungumzia biashara ambayo anaifanya. Wakati bada wa mwingine. Pia ana nidhamu na bidii. Ana ratiba ya kazi, ana malengo ya wazi, anaonyesha kuwa bidii ni msingi wa mafanikio. Pia ako na heshima kwa wateja. Anawahudumia wateja kwa heshima, kwa uwazi na kwa subira. Hii humjengea jina zuri na uaminifu kwa wateja. Namna anavyowatendea wafanyakazi. Mfanyabiashara huyu mara nyingi anawaheshimu wafanyakazi, anaskiliza mawazo yao na anawamazisha kukua. Hawatishi, hawanyanyasi na hawadharau. Hii imejenga timu imara kwake na ufanisi pale kazini. Kuna mafunzo mengi ambayo nimejifunza kutokana huyu mfanyabiashara. Nambari ya kwanza ni umuhimu wakupanga. Kabla ya hatua yeyote, anapanga, anatafiti, hii inanifundisha ya kwamba biashara bila mpango ni hatari. Pili, yeye ni mvumilivu ana subira. Nimejifunza kutoka kwake kuwa, biashara hukua pole pole, matokeo ya haraka si lazima yawe ya kudumu. Tatu, amekua akijifunza kila wakati. Ajitozeleshe na alichonacho, anasoma, anajifunza kutokana kwa wanabiashara wengine mashuhuri. Maarifa ni mtaji mkubwa kwa biashara. Kwa biashara yake kuna changamoto nyingi lakini anazo mbinu anazotumia kukabiliana na hizi changamoto. Yeye anapo kutana na changamoto wakati tamaa, halaumu wengine. Badala yake hutafuta suluhu na hujifunza. Hii hufundisha ya kwamba changamoto si mwisho wa safari. Bali ni sehemu ya safari. Pia nimejifunza uongozi wake katika biashara. Ni kiongozi anaye ongoza kwa vitendo na kwenye mfano. Hatoi maagizo tu bali yuko kwenye mstari wa mbele, anafanya kazi pamoja na wengine. Athari ya biashara yake kwa jamii, biashara yake imeajiri vijana, imechangia maendeleo ya eneo, na inatoa huduma muhimu. Hii inafanya niamini kuwa biashara bora inapaswa kujenga jamii, si kujenga we mtu binafsi. Hisia zangu ninapo mtazama huyu mwanabiashara ni kwamba, ninahisi kuhamasika. Najiona naweza kufanikiwa na pia napata matumaini. Anaondoa wazo la kuwa mafanikio ni ya watu wachache tu. Namna anavyotumia faida yake. Faida yake haitumii kwa anasa. Sehemu hurudishwa kwenye biashara na sehemu hutumika kusaidia wengine. Hii ina onyesha ya kwamba huyu mwanabiashara ni mwenye busara na maono yake ni ya muda mrefu. Mtazamo wake kuhusu pesa, kwake pesa ni chombo, si lengo peke. Maadili pia ni muhimu kuliko faida ya haraka. Tofauti yake kati na wengine ni kwamba ye ni mvumilivu, mwaminifu na ana maono ya muda mrefu. Hafanyi biashara kwa pupa wala porojo. Naamini kuwa kila mwanabiashara akifuata njia yake, ataweza kufanikia katika maisha na katika biashara.

Ndiyo mimi napenda kuoga majimoto na kuoga ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Kuoga husaidia kuondoa uchafu, kuondoa uchovu na kuboresha hali ya mwili pia kuletea mtu faraja. Kwa upande wangu napendelea sana kuoga majimoto hasa nyakati fulani za siku. Kwa sababu majimoto hunipa manufaa mingi kimwili, kiakili na kihisia. Hisia ninazopata nikiwa naoga majimoto ni kwamba najisikia kutulia, mwili wangu hupata faraja na mawazo mazito hupungua. Majimoto hunifanya nipumue kwa utulivu, nijisikie huru baada ya siku ndefu. Pia hupunguza uchovu mwilini. Baada ya kutembea sana kufanya mazoezi na kazi nzito, mimi uoga majimoto. Hiyo huondoa uchovu, hulegeza misuli na hupunguza maumivu kwenye mwili. Pia majimoto hupunguza msongo wa mawazo. Majimoto yanaathari nzuri kwa akili. Nikioga msongo wa mawazo hupungua nahisi amani, moyoni niko na utulivu mwingi. Akili pia utulia. Hiyo hunisaidia kulala vizuri kufikiria pia kwa utulivu. Pia ninapoga majimoto naimarisha usingizi wangu. Mara nyingi, mimi uoga majimoto jioni. Hiyo nisaidia kupata usingizi mzuri na kulala haraka. Majimoto huanda mwili kwa mapumziko na kwa urejeshaji wa nguvu. Pia uboresha mzunguko wa damu. Majimoto hupanua mishipa ya damu, huongeza mzunguko wa damu na faida yake ni kwamba mwili hupata joto na viungo hufanya kazi vizuri. Pia majimoto husaidia kwa afya ya ngozi. Kuoga majimoto kwa kiasi hufungua finye ya leo. Husaidia kusafisha ngozi. Lakini pia hufanyoa kuwa tahadhari, si kwa maji ya moto kupita kiasi. Pia ninapooga majimoto pale bafuni mimi hupata muda wa kujitafakari. Muda wa kuwa peke yangu na nafasi ya kutafakari maisha yangu. Ni muda wa kujitambua na kupanga mawazo. Pia nikiwa naoga pale ndani, mimi huboresha hali ya hisia. Hisia zangu hutulia na kuwa na mtazamo chanya, majimoto hupunguza hasira na huongeza utulivu. Majimoto pia hunisaidia wakati wa baridi. Wakati wa baridi majimoto hunipa joto hunifanya nijisikie vizuri. Hii ni muhimu kwa afya na kufaraja ya mimi mtu binafsi. Pia majimoto hunisaidia katika maumivu madogo madogo. Kuoga majimoto hupunguza maumivu ya mgongo. Pia hupunguza maumivu ya viungo. Ni njia rahisi ya kujituliza. Pia huongeza ustawi kwa kijumla. Kuoga majimoto hunifanya nijijali na hunipa hisia ya kujitunza. Ni sehemu ya ratiba yangu ya kunitunza. Pia majimoto huniongezea umaridadi wa mwili. Baada ya kuoga najisikia msafi. Pia najihisi nikiwa tayari hii inaniongezea kujiamini na ustawi wa akili. Tahadhari katika kuoga majimoto pamoja na faida zake ni kwamba sipendi majimoto sana. Nazingatia muda. Kuoga kupita kiasi huweza kuharibu ngozi huweza kusababisha kizunguzungu kulinganisha na maji baridi ingawa maji baridi pia yanafaida yake napendelea maji moto kwa sababu yanatuliza zaidi na yanafaa baada ya kazi. Kuoga majimoto ni kama tiba ya asili. Nayaona maji moto kama tiba rahisi, isio na gharama kubwa. Ni njia salama kwa sababu yanapatikana kwa urahisi. Kuoga maji moto na ratiba ya siku. Ninaratiba ya kuoga maji moto asubuhi, baridi kidogo, jioni maji moto kabisa. Hii hunisaidia kuanza na kumaliza siku vizuri. Na maji moto kwa afya ya akili, ninapooga mimi hupunguza wasiwasi, huleta utulivu wa akili na tiba ya kikimya kimya. Ushauri tu ni kwamba unapooga haya maji. Maji yasiwe moto sana yawe tu maji moto kwa kiasi ili kuzingatia afya ya ngozi na kusikiliza mwili wako kila wakati unapooga penda kuoga maji moto kwa sababu yatakupa faraja mwilini, amani kwa akili na hisia ya kujitunza si swala la usafi tu bali ni njia ya kurejesha nguvu na kupunguza msongo wa kutojijali.

Kwanza kabisa, habari ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Kupitia habari, tunajua kinachoendelea duniani, tunafanya maamuzi sahihi na tunapanua uwelewa wetu. Katika ulimwengu wa sasa, kuna vianzo vingi vya habari. Mimi upata habari kutoka vianzo mbali mbali. Nikichagua kwa makini, ili kuwa kikisha habari ni nazo upata ni sahihi na zina faa na zina manufaa. Mi kwanza upata habari kutoka mitandao ya kijamii. Moja wapo ya vianzo vikuu vya habari ya kijamii, ni mitandao. Kupitia mitandao, hii habari usambaa haraka napata taarifa za papu kwa papu. Hata hivo, ninapo pata hizi ya abari mimi uwakikisha na chuja taarifa, ya muhimu kila kitu, bila kuthibitisha. Mimi pia upata habari kwenye televisheni. Televisheni ni chanzo muhimu ya habari. Napenda kutazama taarifa za habari, vipindi vya uchambuzi, televsheni utoa picha na sauti. Hiyo hunisaidia kuelewa vizuri zaidi. Mimi upata habari kutoka kwa redio. Redio, ni chanzo cha habari kinachofikika kwa urahisi. Mi upata habari ya asubui, hata nikiwa safarini, kwa sababu radio haitaji mtandao. Ni raisi kuitumia. Pia mi upata habari kutoka kwa magazeti na vipiperushi. Ngao matumizi yake yamepungua, bado wa mi husoma magazeti. Magazeti hutoa habari zilizo chambuliwa na utoa uchambuzi wa kina. Pia, mimi upata habari kutoka kwa tovuti za habari. Kuna tovuti razmi za habari. Hizi unisaidia kupata habari zilizosashishwa na vianzo vinayoaminika. Pia mimi upata habari kutoka kwa programu za habari. Inatumia programu za simu za habari, hizi unipa arifa kwa haraka zaidi na habari kulingana na mapendeleo. Pia mi upata habari kutoka kwa majadiliana, na watu. Tunapo zungumza na familia na marafiki na wenzangu pale kazini. Mi upata habari na inansaidia kuelewa mitozamo tofauti tofauti. Pia, ukiwa kwenye makongamano na mikutano, unaweza kupata habari. Kupitia hii mikutano, kupitia warsha na kupitia semina. Hapa habari utolewa rasmi na huwa, zinauwakika zaidi. Kuliko zile za mitandaoni. Pia, taasisi rasmi utoa habari. Vianzo rasmi kama serikali, ama shirika utoa taarifa sahihi na pia utoa tangazo rasmi. La jambo. Pia mimi utoa habari katika elimu na vitabu. Vitabu utoa maarifa ya kina, hutoa historia ya habari na elimu husaidia kuchambua habari vizuri. Pia, mi ufanya uchambuzi wa habari, sifurahii tu kupata habari, bali, nachambua nalenga kuelewa chanzo. Hii unisaidia kuepuka habari za uongo. Mimi bia uchuja habari. Sikila habari ni sahihi na niya manufaa. Hivo mi uchuja na nathibitisha, kwanza, kabla ya kukubali. Jambo ambalo nimeliona mtandaoni. Kuna pia changamoto za upataji wa habari. Kuna changamoto kama habari za uongo, kuna upotoshaji. Hii unilazimu niwe makini sana ninapoangalia habari, kwenye mitandao. Haswa. Kuna umuimu pia wa habari sahihi. Habari sahihi ujenga jamii, uwezesha maendeleo. Mimi, sana sana upata habari wakati wowote nikiwa na muda naezaingia pale mtandaoni nipate ya habari. Lakini kepukana msongamano wa taarifa, mi upata habari, ama taarifa asubuhi na jioni. Hii unisaidia niepukane na msongamano wa taarifa. Kuna pia, athari za habari kwenye maisha. Habari uathiri maamuzi na uathiri mtazamo. Maadili katika habari ni kwamba, mi napenda habari za ukweli, sizizo na chuki. Na pia, ninapo shiriki katika habari, kuna uwajibikaji kabla ya kusambaza na akikisha hii habari ni sahihi. Teknolojia pia imetoa mchango mkubwa kwa habari. Imeraisisha upatikanaji wa habari. Ninao tu ushauri kwa jamii ya kwamba, unapopata habari, ichuje kwanza, fuatilia vianzo, vinavyoaminika, kabla ya kusema jambo.

Ndiyo mimi nyama ambao naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ni chanzo muhimu cha lishe kwa binadamu, utowa proteini ni shati na virutubisho mhimu. Lakini, kuna aina zingine za nyama kama nyama ya mbuzi, nyama ya ngombe, nyama ya kondo, nyama ya samaki, na nyama ya kuku. Kati ya hizi zote nimetangulia kusema ya kwamba nyama ambao mi nayenzi zaidi ni nyama ya kuku. Kwa sababu nyingi zinazouziana na afya, lada urahisi na mandalizi na matumizi yake katika familia na jamii. Mimi napenda lada ya nyama ya kuku. Lada yake ni ya kipeke. Nyama ya kuku ni laini, harufi yake sikali na upokea viungo vizuri. Hi unifanya kuifuraiya kila ninapo ila, nisiweze kuchoka kuila mara kwa mara. Pia mi napenda nyama ya kuku kwa sababu ya urahisi wake wakuipika. Nyama ya kuku huiva kwa haraka, haitaji mdamrefu jikoni. Hii ni faida kwa familia kubwa na kama wakati nikona ratiba enye shuguli nyingi. Mi uweza kuipika kwa haraka na watu wakaila. Pia kuku inatumika kwa aina nyingi za mapishi. Kuku aneza kupikwa kwa njia nyingi kama kuku wa kukaanga, kuku wa kuchemshua, kuku wa kuchoma, kuku wa mchuzi na kuku wa supu. Utofauti huu ufanya nisichoke unipa chaguo nyingi wakati ambapo nataka kula kuku. Kuku pia inachangia kwa afya na lisha. Nyama ya kuku ni chanzo kizuri cha proteini. Ina mafuta kidogo ukilinganisha na nyama nyekundu. Hii usaidia kujenga misuli, kudumisha afya ya moyo pia. Nyama ya kuku pia inafaa kwa watu warika zoote. Nyama ya kuku ni raisi kutafuna, inafaa kwa watoto na kwa waze pia. Hii ifanya chakula cha familia nzima. Wakati naianda hainipi changamoto ya kwamba haa wengine nitawapikia nini asua. Kuku ni mtindo wa maisha. Katika maisha ya kila siku kuku ni raisi kupatikana. Ninafu kuliko nyama zingine. Hii uifanya hiwe chakula cha kawaida hiwe sehemu ya ratiba ya chakula. Pia kuku utumika mara nyingi katika sherehe. Kuku utumika sana katika sherehe katika hafla za kifamilia hii uonyesha umuimu wake katika jami. Kuku pia uchangia kwenye utamaduni. Katika jami nyingi kuku ni ishara ya eshima, utolewa kwa wageni, inafanya kutatumini nafsi yake ya kitamaduni. Kuku pia inachangia katika afya ya akili. Kula chakula ninacho kipenda unipa furaha, unipunguzia msongo wa mawazo, kama nyama ya kuku unipafaraja sana. Kuku na usafi. Ikilinganisho na nyama nyingine kuku ni raisi kusafisha, ni raisi kugawanya vipande. Hiyo huwokoa muda na nguvu wakati wakuyanda. Kuku pia uchangia katika mazoezi ya afya. Ninapo fanya mazoezi kuku ni chanzo kizuri cha protini. Hiyo unisaidia kupona haraka na kujenga nguvu kwenye mwili wangu siku bada ya nyingine. Kuku na watu wenye mlo maalu kuna watu wanao punguza mafuta na uzito nikiwa mmoja wawo. Kuku ni chaguo zuri sana na linasaidia katika kupunguza mafuta kwenye mwili. Bado kuna kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa. Mimi upenda kuku wa kienyeji. Analatha zaidi anavirutubisho vingi. Ukiangalia kuku wa kisasa, huiva halaka na nilaini zaidi, lakini kwa virutubishi hana vingi. Kwa hivo mimi bado nachagua kuku wa kienyeji. Kuku pia ukusaidia kuwa mbunifu jikoni. Kuku uhunirusu kujaribu mapishi mapia, kuongeza viungo tofauti tofauti napo anda mapishi yangu. Kuku pia usaidia katika uchumi. Ufugaji wa kuku ni pato, uleta kipato, upunguza garama za chakula. Hi uongeza thamani yake kiuchumi. Kuku naipenda kwa sabu unaizahila hata marambili kwa wiki ama maratatu kwa wiki. Hii unipanguvu na kuridhika sana. Kuku pia uchangia katika usalama wa chakula. Ni raisi kuifadhi, ni raisi kugandisha. Hiyo uifanya chakula kiwe salama. Licha ya faida zake zote. Kuku inaitaji ipikuwe vizuri. Uzinkatie usafi. Hiyo unifanya kuwa makini pale jikoni ninapoanda chakula. Wale ambao wote tunawo kula kuku. Tule kuku kwa kiasi. Tuepuke mafuta mingi. Kuku si chakula tu ni sehemu.

Katika dunia ya leo simu ya mkononi imekuwa kifaa muhimu sana katika maisha ya binadamu. Si chombo tu cha kupiga simu bali ni chombo cha mawasiliano, zana ya kazi, njia ya burudani na pia ni chanzo cha maarifa. Kwa upande wangu mimi hutumia simu kwa njia mbali mbali kwa kuzingatia malengo ni damu, muda ili nisipoteze ya muda wala kuadhiri maisha yangu. Nina njia ambazo mimi hutumia simu yangu. Natumia simu yangu kwa shughuli nyingi. Moja wapo ikiwa mawasiliano, kazi na masomo, burudani, kupata habari, kujipanga. Kila matumizi yanalengo maalum na muda maalum. Mimi hutumia simu katika mawasiliano. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu pale kazini ama shuleni. Mimi pia natumia simu kwa kupiga, kutuma ujumbe mfupi na ujumbe wa sauti. Hii hunirahisishia kudumisha mahusiano na kupata msaada kwa haraka. Ninazo programu ambazo za mawasiliano ambazo nazitumia zaidi. Ikiwa ni WhatsApp, Telegramu na simu ya kawaida. Kwa WhatsApp, mawasiliano huwa haraka. Telegramu pia kwa vikundi vya elimu na kazi na kwa simu ya kawaida kwa mawasiliano rasmi. Programu hizi hunisaidia kuokoa muda na kupunguza gharama. Pia mimi hutumia simu katika elimu na maarifa. Simu yangu ni kama darasa la mfukoni. Ninaitumia kusoma makala, kujifunza kupitia video na kutafuta maana ya maneno. Programu mingi zipo pale kwenye mtandao za kusoma. Hii hunisaidia kuongeza, kuelewa na kujifunza kwa urahisi. Mimi pia hutumia simu katika biashara. Katika kazi yangu, simu hunisaidia kuwasiliana na wateja, kupanga ratiba na kutuma barua pepe. Programu kama kalenda, hunifanya kuwa mfanisi na kupunguza urasimu. Mimi pia hutumia simu katika kupata habari. Ninatumia simu kupata habari za kitaifa na habari za kimataifa. Kupitia tovuti za habari na programu za habari. Hii hunifanya kuwa na uelewa wa dunia na kufanya maamuzi sahihi. Pia simu hunisaidia kuwa kwenye mtandao ya kijamii. Ninatumia mtandao ya kijamii lakini ninaitumia kwa kiasi. Kulingana na muda maalum na kujifunza mitazamo ya wengine. Pia mimi hutumia simu kwenye burudani. Simu pia ni chanzo cha burudani. Ninatumia kusikiliza muziki, kutazama video na kusoma hadithi. Iyo hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kiasi kikubwa muda ninao tumia simu kwa siku kwa wastani mimi hutumia simu kwa masaa tatu hadi tano kwa siku. Mgawanyo wa muda, mawasiliano, elimu na kazi na burudani najaribu kutoitumia kupita kiasi. Simu katika maisha ya kisasa ni muhimu sana. Inarahisisha maisha bila simu mawasiliano huwa magumu. Upatikanaji wa taarifa pia huwa mgumu kidogo. Kuna faida tu za kutumia simu kwa busara. Kutumia simu vizuri imenisaidia kuwa na maarifa hapa pale inanisaidia kuokoa muda. Labda nampigia mtu badala ningenda adi huko mimi mwenyewe. Nimeokoa muda na nimeongeza mtaji. Pia huongeza tija. Pia kutumia simu kupita kiasi ikona hasara. Licha ya faida simu inaeza kupoteza muda, inaeza kusababisha utegemezi. Ndio maana mimi mwenyewe nimeeka mipaka wakati wa kutumia simu na wakati wa kutoitumia. Nimejifunza kutumia simu kwa lengo na kuepuka kuitumia bila mpango. Nidhamu hunisaidia kudhibiti muda. Hapa kwa muda ni muda mgani mzuri wa kuzima simu kuiweka pembeni. Mimi wakati wakulala huwa nazima simu yangu, wakati wamazungumzo ya kifamilia na wakati wakusoma au kufanya kazi nzito. Hii hunisaidia kuwa makini ninapo fanya kazi zangu na kupumzisha akili. Kuzima simu wakati wa usingizi ninapo lala, usingizi huwa mzuri na akili hupumzika kwa kiasi kikubwa. Simu na mahusiano katika jamii simu huimarisha mahusiano wa ana kwa ana na huongeza ukarimu. Kutumia simu, wacha tutumia simu tukiwa na lengo na pia tuwe na mipaka ya muda na kuzima simu.

Kwa kweli, kazi ni sehemu, muhimu sana ya maisha ya binadamu. Kupitia kazi, tunatumikia jamii, tunajitambua na kujijenga na tunapata kipato. Kila mtu mwenye malengo huwa na maona ya wapi, anapotaka kufika katika kazi yake. Kwa upande wangu, nina ndoto na malengo makubwa katika kazi yangu. Si kwa ajili ya mafanikio binafisi peke yake, bali pia kwa ajili ya mchango chanya kwa jamii na kisazi, kijacho. Kabla ya kueleza napotaka kufikia, ni vizuri tuelewe maana ya kufanikiwa katika kazi. Kufanikiwa kwangu kwa kazi si pesa peke yake ama cheo peke yake. Bali ni kuridhika na kazi ninayo ifanya, kuwa na athari chanya kwa wengine na kuendelea kukua kitaaluma na kimadili. Malengo ya muda mfupi katika kazi yangu. Katika muda mfupi ninataka kuimarisha ujuzi wangu, kujifunza kwa bidii na kufanya kazi kwa nidhamu. Haya malengo, huwa yananisaidia kujenga msingi imara na kujianda kwa hatua kubwa zaidi. Mimi pia, nataka kujenga umahiri na taaluma. Nataka kufikia kiwango cha juu cha utaaluma wangu. Inahusisha kujifunza kila siku, kupokea ushauri, kukubali makosa na kujirekebisha. Nataka nitambulike kama mtu mwenye uwezo na mtu anayeaminika kazini. Pia, najitahidi sana niwe mfano bora katika kazi. Moja ya malengo yangu ni kuwa mfano mzuri kwa wengine. Nataka nifanye kazi kwa uadilifu, kwa kuheshimu wenzangu na kutimiza majukumu kwa wakati. Hii hunijengea heshima na imani. Pia nina malengo ya muda ya wa kati. Katika muda wa kati natamani kupandishwa cheo, kupewa majukumu makubwa zaidi. Hii ni ishara ya ukuwaji na kuaminiwa. Lakini pia napoendelea kujenga hivi, akili yangu inafaa kujua kwamba hili ni jukumu kubwa zaidi. Pia nataka niwe kiongozi bora katika hii kazi yangu ambayo najishughulisha nayo kila siku. Moja ya ndoto zangu ni kuwa kiongozi mzuri katika kazi yangu. Kiongozi ninaetaka kuwa ni yule kiongozi anayehimiza wengine, anaye sikiliza na anayewaongoza kwa haki. Uongozi kwangu ni huduma, si mamlaka pekee. Pia nataka kuchangia maendeleo ya taasisi. Ninapo taka kufika si kwa manufaa yangu tu, bali kwa kuchangia maendeleo ya taasisi ninayofanya kazi nayo. Kupitia kuleta mawazo mapya, kuwa mbunifu zaidi na kuwajibika zaidi katika kazi yangu ya kila siku. Pia nataka kutimiza ndoto zangu kibinafsi. Ambazo ni kujitegemea kiuchumi, kuishi maisha yenye heshima na kutunza familia. Hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii sana. Pia, ningetaka kuendelea na elimu na ujuzi. Nataka kufika mahali ambapo nitaendelea kujifunza maisha yote. Kupitia mafunzo, warsha na masomo ya juu. Elimu hunifanya nisibaki nyuma. Hata pale ninapoendelea kufanya kazi pia mimi nimependa kuifanya hii kazi ninayo na lengo langu ni nifanye hii kazi kwa thati. Kazi ninayo penda mara nyingi hunipa furaha hunifanya niwe mbunifu zaidi na hunipunguzia msongo. Pia nataka kuwa na athari chanya kwa jami. Mafanikio ya kweli kwangu ni kusaidia wengine kupitia hii kazi yangu. Nataka nitoe maarifa, nitoe ajira na kuchangia maendeleo ya jamii. Pia nataka kujenga urithi wa kazi. Nataka kufika mahali ambapo kazi yangu itakumbukwa. Urithi wangu uwe wa maadili mema na uwe wa mchango wa kudumu. Pia nataka nifike mahali ambapo naeza kabiliana na changamoto. Najua safari ya kazi ina changamoto na ina vikqazo. Lakini ninajiandaa kisaikolojia na kimaamuzi. Changamoto hunijenga na hunipa uzoefu wa hizo changamoto. Pia nataka niwe mtu ambaye nadumisha maadili kazini. Popote nitakapofika. Sitaki kupoteza maadili. Nataka niwe mwaminifu, mwenye uadilifu na mwenye heshima. Niwe na uwiano wa maisha na kazi. Mafanikio kwangu pia yawe ya kuwa na muda kwa familia na kuwa na afya njema. Sitaki kazi ichukuwe maisha yangu yote. Kujitathmini mara kwa mara. Hii itanisaidia kuweka malengo mapya na kurekebisha mwelekeo wangu pale ambapo naendelea kufanya kazi siku baada ya siku nyingine.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni Kiswahili. Ingawaje Kiswahili ndiyo lugha yangu ya taifa, bado naendelea kujifunza. Kwa sababu lugha ni chombo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kupitia lugha tunawasiliana, tunahifadhi utamaduni, tunapitisha maarifa na tunajenga utambulisho. Ndiyo, duniani kuna lugha nyingi, lakini lugha ambayo ningependa kujifunza zaidi na zaidi ni Kiswahili. Kwa sababu ni lugha yenye historia, utajiri wa maneno, mchango mkubwa kwa jamii na nafasi ya kipekee Afrika na duniani kote. Kiswahili ni kama lugha ya utambulisho Kiswahili ni lugha ya kiafrika, lugha ya utambulisho. Huwakilisha historia ya Afrika Mashariki, mchanganyiko wa tamaduni, na nikijifunza hii lugha nahifadhi urithi wetu na pia najivunia utambulisho wa kiafrika. Kiswahili ni lugha inayowaunganisha watu wote. Nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati na jamii tofauti hutumia hii lugha. Ni lugha inayovuka mipaka ya kikabila, inayojenga umoja. Hii hunifanya nipende kujifunza zaidi hii lugha. Kiswahili pia ni kama lugha rasmi. Kiswahili ni lugha rasmi katika nchi kadhaa. Lugha ya kazi katika taasisi za kikanda. Kujifunza zaidi, kutanisaidia kuandaa watu kwa kazi, na kujiandaa mimi mwenyewe kwa kazi na kuimarisha mawasiliano rasmi baina ya watu na jamii nyingine. Kiswahili pia mara nyingi hutumika katika elimu. Ni lugha ya kufundishia, ni lugha ya kujifunzia, ni lugha ya kujifunza. Kiswahili kinafaa watoto na pia kinafaa watu wazima. Nikiendelea kujifunza ni raisi kukizungumza. Kiswahili hutumika pale sokoni, pale shuleni na hata kwenye vyombo vya habari. Mara nyingi Kiswahili hutumika kila mahali, na jinsi ninavyoendelea kujifunza, ndivyo naendelea kujua jamii nyingi vile wanafanya mambo yao. Kiswa hili na teknolojia. Kiswahili sasa kinatumika mtandaoni, kwenye programu za kiteknolojia, katika mitandao ya kijamii. Kukifundisha ama kufunzwa ni kuendeleza teknolojia na kufanya kiendane na dunia ya kisasa. Kiswahili pia hutumika pale kwenye biashara. Nataka nijifunze zaidi ili niwe na urahisi wa mawasiliano, baina ya mimi na muuzaji ama mimi na mnunuzi. Kujifunza inanakuza uchumi na biashara zangu ndogondogo ambazo ninafanya. Kiswahili na amani. Kiswahili hukuza amani. Kusuluhisha mgogoro. Huondoa kutoelewana na huimarisha mshikamano na ushirikiano. Pale ambapo changamoto za maisha zinapokuja. Kiswahili pia hutumika kwa wageni sana sana. Kujifunza kwangu kiswahili kutanipa mwanzo mpya. Sababu kuna watalii huja, kuna kazi na utafiti. Kujifunza hii kiswaili kutanisaidia kuelewana na utamaduni. Motisha yangu ya kutaka kujifundisha Kiswahili ni kwamba ni lugha ninayokulia, ninaielewa kwa undani na nataka kuielewa kwa undani zaidi. Ningependa kushirikisha wengine wenye mapenzi haya. Ninazo mbinu nyingi ambazo mimi hutumia kujifundisha hiki kiswahili. Tunapofanya majadiliano pale mimi hujifunza sana. Tunapofanya michezo ya lugha mimi hujifunza sana. Tunapofanya hadithi na mashairi mimi hujifunza sana. Pia kuna changamoto zake, kama kudharau lugha ya asili, kuchanganya lugha kupita kiasi. Ukishapata elimu hii huondoa hizi changamoto. Kiswahili ni kukuza kizazi kijacho.

Ndiyo mi napenda kunywa maziwa na miongoni mwa vyakula vya asili vinavyotumika kwa mda mrefu sana katika jamii nyingi duniani na katika jamii yetu. Kunywa maziwa ni kama kutumia kinywaji cha asili kupata virutubisho muhimu na kukuza afya ya mwili. Maziwa yenye mi hunywa nayapata kutoka kwa ng'ombe sana sana. Ni chakula kamili kinazo weza kinacho weza kunywewa pekee pia ni mimi saa zingine nakitumia kama kiungo kwa vyakula vingine. Kuna sababu nyingi ambazo zinanifanya, mimi nipende kunywa maziwa. Moja yao ni kwamba, maziwa ni laini yana na yana ladha nzuri, hunifanya nijisikie nimeshiba na hunipa nguvu. Kunywa maziwa hunipa hisia ya utulivu na raha mwilini. Maziwa ni chanzo cha virutubisho. Maziwa yana virutubisho vingi kukiwepo protini. Hii hunisaidia sana na huimarisha mifupa, ujenga misuli na huimarisha kinga ya mwili. Maziwa na afya ya mifupa pia maziwa uimarisha mifupa, uzuia mifupa kuwa dhaifu, hii ni muhimu kwa hasa kwa watoto wanaokuwa na wazee ambao wamezeeka. Maziwa ina afya ya meno unapokunywa maziwa, maziwa usaidia kuimarisha meno, uzuia kuoza kwa meno, kunywa maziwa mara kwa mara uimarisha afya ya kinywa. Maziwa pia ina nishati ya mwili unapokunywa maziwa, unipa nguvu ya kufanya kazi pia uni unipa uwezo wa kustahimili shughuli nyingi za siku. Pia ninapokunywa maziwa pale asubuhi maziwa hunisaidia kuuanza siku kwa nguvu. Mi mara nyingi hunywa maziwa ninapoenda mazoezi. Maziwa hu husaidia kurajesha nguvu, usaidia kujenga misuli. Na mimi baaada ya mazoezi hunywa maziwa kusaidia mwili kupona haraka. Kunywa maziwa pia huleta joto usiku. Joto hili linaleta usingizi mzuri na pia unipumzisha akili. Ni tiba ya asili ya kupunguza msongo wa mawazo. Kuna aina ya maziwa ambayo mi upenda. Kwanza kabisa, maziwa ma mabichi, maziwa yaliyo chemushwa, maziwa ya moto na maziwa baridi. Kila aina ya hii maziwa ikona laada yake na ina matumizi yake. Maziwa pia kikwetu ni mila na destri. Katika jamii nyingi iwapo jamii yetu, maziwa ni ishara ya uhai na chakula cha heshima. Mara nyingi sisi huitumia pale kwa sherehe na katika mapokeo ya jadi. Maziwa pia hulinda utamaduni. Jamii za wafugaji utamini sana maziwa. Maziwa ni chanzo cha cha maisha na ni sehemu ya utambulisho wa jamii hizi. Maziwa pia hukuza biashara. Maziwa ni chanzo cha ajira na ni pia ni bidhaa ya kibiashara. Watu wengi wenye hufuga mifugo, huifuga kwa ajili ya maziwa na pia ujipatia kipato kila siku wanapouza maziwa. Maziwa pia hutumika kutengeneza vyakula vingine kama vile uji, chai, siagi na jibini. Hii inaonyesha umuhimu wake mkubwa katika lishe. Maziwa pia utumika katika watoto kwa ukuaji na uimarisha afya. Watoto wanaokunywa maziwa ukua vizuri na huwa na afya njema. Pia katika wazee mazi, maziwa husaidia kuimarisha mifupa yao na huzuia magonjwa ya mifupa. Nikinywaji muhimu kwa maisha ya uzeeni kuna changamoto. Kuna baadhi ya changamoto za kunywa maziwa, ambazo ni mtu upata muziwa wa maziwa, mtu hushindwa pia kuyamengenya. Hawa wanaitaji njia mbadala ya kunywa maziwa. Njia hizi mbadala ni kama kutumia maziwa ya soy, kutumia maziwa ya mluzi na maziwa ya nazi. Hata hivyo mimi upendalea maziwa ya asili. Kuna namna salama ya kunywa maziwa, ni muhimu kila wakati kuchemisha maziwa vizuri na kuyaifadhi vizuri. Hii huzuia magonjwa na ulinda afya. Maziwa pia ina lishe bora, kunywa maziwa kwa kiasi usaidia lishe bora na huweka uwiano wavirutubisho. Kwa ujumla mi napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji, chenye faida nyingi kiafya, kimaisha na kitamaduni. Maziwa uimarisha afya, uongeza nguvu na uleta utulivu kwenye mwili. Maziwa si kinywaji tu ni chanzo cha uhai na afya.

Mimi napendelea zaidi mahali pa ukimya lakini si kwa maana kwamba nachukia kelele kabisa. Mapendeleo yangu yanategemea sana na lengo ninalo, hali ya moyo na mazingira niliyokuwamo. Nikisikia ukimya, ukimya kwangu si tu kukosekana kwa sauti bali ni hali ya utulivu wa ndani. Huu ni wakati ambao akili inapata nafasi ya kupumua, mawazo yanapangwa na hisia zinatulizwa. Ukimya hunisaidia kujisikia kama nimeunganishwa na nafasi yangu ya ndani ni muda wa kujitambua na kujitathmini. Ninazosababu nyingi, zinazofanya nipende ukimya. Napendelea mahali pa ukimya kwa sababu ukimya hunisaidia kuzingatia. Hupunguza msongo wa mawazo na hunipa nishati ya kiakili. Katika ukimya, mimi naeza kusoma kwa umakini, naeza kuandika au kupanga mipango na pia naeza kufikiri kwa kina. Kelele nyingi kwa mara hunichosha haraka na kuvuruga umakini wangu. Ukimya pia ni afya ya akili. Ukimya unamchango mkubwa katika afya ya akili. Ukimya unasaidia kupunguza wasiwasi, kudhibiti hisia na kurejesha utulivu. Baada ya muda mrefu katika mazingira yenye kelele, kutafuta ukimya hunifanya nijisikie nimepona kiakili. Ukimya pia ni ubunifu. Ukimya hunisaidia niwe mbunifu zaidi. Na wazo jipya mara nyingi huja wakati hakuna kelele, hakuna msongo na akili iko huru. Hii hunifanya nipende kufanya kazi zinazohitaji ubunifu katika mazingira tu ya utulivu. Pia ukimya hunipa nafasi ya kujitafakari. Mi napenda kutumia ukimya kwa muda wa kutafakari maisha yangu, kuomba au kutulia na kufanya maamuzi muhimu. Katika kelele mawazo huwa mingi na yasiyoeleweka, ukimya huleta uwazi wa fikra. Pia, ukimya hunisaidia sana pale ambapo unataka kuchukua hatua kubwa katika maisha yangu. Kuna changamoto za ukimya, ingawa napenda ukimya, kuna changamoto zake. Wakati mwingine ukimya huleta upweke, huwa unajihisi ya kwamba wewe uko mpweke zaidi. Huamsha mawazo mazito, ukiwa umetulia mahali, saa zingine unaeza kuwa na hisia nzito sana, mpaka ukashindwa cha kufanya. Kwa mtu ambaye hajazoea kukuwa mahali pametulia, unaeza kuwa mgumu kustahimili. Kwa baadi ya watu ukimya huwa mzito lakini mimi nimejifunza kutumia kwa busara sikuki kukimbia watu na hiyo imenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku. Kelele pia tusije tukasahau ya kwamba kelele ni sehemu ya maisha. Mimi kwa kweli sipingi kelele bali kuna nyakati ambapo kelele zinanafasi yake kama wakati wa sherehe, wakati wa mikutano ya kijamii, wakati wa michezo na muziki. Katika nyakati hizi, kelele huongeza furaha, huunganisha watu na pia huleta nishati chanya. Kelele pia inauhusiano na jamii. Kelele mara nyingi huja na vicheko, mazungumzo na ushirikiano. Mimi nikiwa na marafiki au familia, kelele huwa ishara ya uhai na furaha. Katika mazingira haya, sihisi kuchoshwa na kelele kwa sababu inamaana ya kijamii. Bali, kuna ile kelele nzuri ya kelele mbaya, ninapenda kutofautisha ya kwamba kelele mbaya, ni zile ambazo hazina mpangilio, kuna fujo, kelele zinazorudia bila maana. Kelele nzuri muziki ninaoupenda kicheko na mazungumzo. Kelele nzuri mimi kwa kama mtu binafsi hunipa nguvu, lakini kelele mbaya hunipunguzia umakini. Mara nyingi nikiwa kazini mimi huwa nimetulia. Katika kazi napendelea mazingira ya ukimya yenye utulivu yasiyo na msumbufu mwingi. Hiyo hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza makosa na kukamilisha kazi kwa haraka. Kelele kazini hunifanya nichoke mapema. Ukimya nyumbani hunifanya. Napenda ukimya nyumbani kwa sababu mazingira ni tulivu, muziki pia ni wa taratibu sana na sauti pia ni ya asili. Kelele ni mabadiliko ya hali ya moyo, nikiwa na furaha na pia nikiwa nimechoka kutokana.

Kwa kawaida mtu anapoanza kazi, hatua za mwanzo anazozichukua ni muhimu sana kwa sababu hizo ndizo huweka mwelekeo wa siku nzima ya kazi. Mwanzo mzuri huongeza umakini, tija na nidhamu. Hivyo, kujiandaa kiakili na kisia. Kabla sijaingia moja kwa moja kwenye kazi, mimi najipa muda mfupi wa kutulia, kupumua kwa kina na kujitayarisha kiakili. Hii hunisaidia kuacha mawazo ya nje na kuingia katika hali ya umakini. Pia mimi hufanya tathmini ya haraka ya hali yangu. Mimi huwa najiuliza niko katika hali gani ya hafi ama nguvu. Niko tayari kufanya kazi ipasavyo. Je, nina msongo mawazo wowote? Kujitambua mapema hunisaidia kupanga kasi ya kazi. Mimi pia huangalia ratiba ya siku. Hatua inayofuata ni mikutano iliyopangwa, muda wa kazi muhimu na mapumziko. Hii hunipa picha ya jumla ya siku nzima. Pia mimi hupitia urodha za kazi. Napitia kazi nilizopanga awali, kazi ambazo hazijakamilika na kazi mpya zilizoingia. Hii hunisaidia kujua wingi na aina ya kazi zilizonisubiri. Pia mimi huweka vipaumbele. Si kazi zote ni sawa, hivyo ninachagua kazi muhimu zaidi. Nazipanga kwa waraka wake na angalia athari zake. Kuweka vipaumbele hunisaidia kuanza na kilicho muhimu zaidi. Kuanza na kazi ngumu au muhimu zaidi. Mara nyingi, mimi huanza na kazi inayohitaji umakini mkubwa, kazi yenye athari kubwa, kazi inayohitaji ubunifu. Asubuhi akili huwa safi, hivyo ni muda mzuri wa kufanya kazi nzito. Mimi huweka malengo ya siku. Mimi huwa najiekea malengo machache lakini halisi, matokeo ninayotaka kufikia, viashiria vya mafanikio. Malengo haya hunipa mwelekeo na motisha. Pia mimi hupunguza visumbufu. Ninajitahidi kabisa nikiingia pale kazini asubuhi. Mimu hunyamazisha simu au arifa zisizo muhimu. Mimi hufunga kurasa zisizo husiana na kazi na kuweka mipaka na watu. Hiyo hunisaidia kuzingatia kazi. Pia mimi huandaa mazingira ya kazi. Kabla ya kuanza kazi rasmi, mimi huwa napanga ofisi yangu. Ninaondoa vitu visivyohiitajika, natengeneza mazingira tulivu. Mazingira safi huongeza umakini pale mtu anapoendelea kufanya kazi yake ya kila siku. Mimi pia huangalia mawasiliano muhimu. Mimi nikiingia pale ofisini napitia kwa haraka ujumbe wa dharura, maelekezo mapya na barua pepe muhimu. Lakini sielekei kusoma kila ujumbe, nachuja yaliyo muhimu tu ili niweze kufanya kazi kwa umakini mwingi na nisipoteze muda. Pia mimi huthibitisha vipaumbele vya timu. Kama nafanya kazi na wengine, mimi nahakikisha kila mtu yuko wazi kuhusu malengo naelewa mchango wangu nakubaliana juu ya muda. Hii huondoa mkanganyiko mapema na hufanya kazi kufanyika kwa haraka na wepesi sana. Mimi hujipanga kimwili. Mimi napenda kuanza kazi nikiwa nimekaa vizuri, nikiwa na vifaa vyote vinavyohitajika na nikiwa nimekunywa maji ya kutosha. Mwili ukiwa sawa, akili hufanya kazi vizuri. Mimi pia huweka mpangilio wa muda. Mimi huwa nagawa muda wangu kwa vipindi vya kazi ya umakini, mapumziko mafupi na kazi nyepesi katikati. Hii husaidia kudumisha nguvu siku nzima. Pia mimi hujikumbusha kusudi la kazi. Kabla ya kuanza kazi kuu, mimi najikumbusha ya kwamba hii kazi inanisaidia nini, inamchango gani, kwa nini nafanya hiyo kazi. Hiyo hunipa motisha ya ndani. Pia kufanya kazi kwa umakini kamili. Ninapofanya kazi ya kwanza, najitenga na visumbufu nazingatia kazi moja, natoa juhudi bora. Hii hunisaidia kuleta matokeo bora. Pia mimi huanza kazi bila kuchelewa. Baada ya maandalizi yote, mimi naacha kupanga sana. Naingia kazini moja kwa moja, kuanza ni hatua muhimu kuliko ukamilifu. Pia mimi hujipa mapumziko mafupi. Baada ya kipindi cha kwanza cha kazi, mimi nanyanyuka, napumua, najinyosha, nanywa maji, natembea tembea kidogo. Haya mapumziko hunisaidia kuendelea bila kuchoka. Pia mimi hurekebisha mipango inapobidi. Kama kuna mabadiliko, narekebisha ratiba, nabadilisha vipaumbele, kubadilika ni muhimu katika kazi. Pia mimi hujitathmini katikati ya siku ndiyo niangalie kilicho.

Wakati wa baridi kali mi nachukua hatua mbalimbali za kujilinda, kujistiri na kuakikisha mwili akili na maisha yangu ya kila siku inaendelea vizuri. Baridi kali uathiri afya, hisia, utendaji wa kazi na hata mahusiano ya kijamii. Hivo ni muhimu kujua jinsi ya kuishi nao kwamba shana. Mimi kuanza kukua na baridi najitambua na kukubali hiyo hali ya baridi. Hii inanifanya nijitayarishe kiakili, nikubali kuwa hali niya muda na pia nikubali kuwa nahitaji kubadilisha baadhi ya mienendo. Hi hunisaidia kutochoka kisaikolojia. Ujisitiri pia na mavazi mazito. Hii wakati kuna baridi inaashiria kwamba nafaa kuvaa nguo nzito kama makoti, sweta na jaketi. Kuvaa nguo za andani zinazo ifadhi joto, kutumia socks, nene na viatu vinavyo kinga baridi. Kujisitiri vizuri huzuia mwili kupoteza joto. Pia mimi huweka kipaumbele kwa kichwa na mikono. Sehemu hizi hupoteza joto haraka. Hivyo, kuvaa kofia ni muhimu, kutumia glavu na pia kuvaa skafu shingoni. Hiyo hunisaidia kuifadhi joto na mwili. Pia mimi, unywa vinywaaji moto, mara kwa mara. Wakati wa baridi kali, mi hunywa chai ya moto, hunywa supu, hunywa maji ya uvuguvugu. Vinywaji vya moto husaidia kupasha mwili, kutuliza koo na kuboresha mzunguko wa damu. Pia wakati kuna baridi, mi hula chakula chenye nguvu. Baridi kali, huongeza maitaji ya nishati. Hivyo hula vyakula vyenye wanga, hula supu nzito na hula chakula cha moto. Lishe bora unisaidia kudumisha joto la mwili. Pia mi hujikinga kutokana na magonjwa. Baridi kali huambatana na mafua kikohozi na maumivu yako. Hivyo mimi huosha mikono mara kwa mara. Uwepuka kukaa kwenye baridi muda mrefu na pia ujisitiri vizuri. Pia mimi hutunza ngozi. Ngozi yangu wakati wa baridi mi hutumia mafuta ya ngozi. Uwepuka maji ya baridi sana ili ngozi isije ikafumuka ngozi iliotunzwa vizuri huleta faraja ata huwapo kazini. Mi huwandaa mazingira ya ndani. Nikiwa ndani, mimi ufunga madirisha, ipasavyo, mi hutumia blangeti nzito, na pia hupanga chumba kiwe na joto. Mazingira mazuri ya ndani hupunguza hatari za baridi. Pia mimi hupunguza kutoka inje bila sababu wakati wa baridi. Hii hunisaidia kupanga shuguli za inje kwa uwangalifu. Mi hutumia muda mwingi nikiwa ndani pia uwepuka kutoka inje mara kwa mara. Hii upunguza kuathiriwa na baridi. Pia mi hufanya mamazoezi mepesi ili kupambana na baridi kama vile kutembea ndani, kujinyoosha na kufanya mazoezi haya hunisaidia kuongeza mzunguko wa damu na joto la mwili. Pia mi huweka ratiba inayo badilika. Baridi kali uathiri kasi ya kazi. Ucheleweshwa baada ya shuguli kupunguza nguvu. Hivyo mi hubadilisha ratiba huweka kazi muhimu peke yake. Pia mi hujali afya yangu ya kiakili wakati wa baridi. Baridi kali kwa wakati mwingine upunguza hamasa, huleta uvivu na huleta huzuni ndog. Hivyo mi hujipa muda wa kupumzika, kusoma na husikiliza mziki. Pia mi hulala vya kutosha. Baridi kali uongeza usingizi, ujifunika vizuri, ulala mapema, huwakikisha joto ni la kutosha. Usingizi muhimu uimarisha kinga ya mwili. Pia mi hujikinga, dhidi ya, upepo. Upepo uongeza baridi na hivyo mi huepuka maeneo wenye upepo mkali, ufunga milango vizuri, hutumia mavazi ya kuzuhia upepo. Pia mi hutumia joto kwa uwangalifu. Kama kuna vifaa vya joto mi huvitumia kwa taadhari, uwepuka hatari ya moto na huwakikisha usalama. Usalama ni muhimu kuliko joto. Pia mi huwasiliana na wengine baridi kali huweza kuwatenga watu. Mi huwasiliana na familia, hupiga simu kwa marafiki na hushirikiana. Mahusiano haya unapata ya kwamba yanaleta joto kihisia. Pia mi hupunguza msongo wa mawazo, baridi kali uongeza msongo mi hupumua kwa kina, ujutuliza na uwepuka asira, utulivu uongeza ustawi kwa kazi yangu.

Ninapokuwa katika wakati wa furaha najitahidi kutathmini, kuenzi na kufanya uwe wa maana zaidi kwa sababu furaha ni hisia adimu ambayo haitokei kila wakati na kwa kiwango kile kile. Mimi kwanza utambua na kukubali furaha. Jambo la kwanza nifanyalo ni kutambua kuwa ni na furaha badala ya kuipuuza, najiruhusu kuisikia kikamilifu, najua kuwa ni baraka, pia najiambia wakati huu ni wa dhamani. Kutambua furaha hunifanya niwe na utulivu ndani ya roho yangu zaidi na zaidi, na hufanya furaha idumu zaidi. Pia mimi hutoa shukrani. Wakati wa furaha mimi natoa shukrani moyoni nawashukuru watu walio kwa sehemu ya furaha hio na pia namshukuru mungu na maisha kwa ujumla. Shukrani huongeza kina cha furaha. Pia mimi hushiriki furaha na wengine. Furaha inapo shirikiwa huongezeka. Mimi huwa nawasiliana na marafiki nacheka na familia nawaeleza wengine kilicho ni furahisha kushirikiana huimarisha mahusiano. Pia mimi kucheka na kufurahia kwa uhuru. Ninapo kuwa na furaha, mimi huwacha wasiwasi wa nini watu watafikiria. Mimi hufurahia hali bila kujihukumu na pia hucheka bila kujizuia. Kucheka ni dawa ya roho na inaongeza furaha na siku zinasonga. Pia mimi wakati wa furaha, mimi hufanya shughuli ninazo zipenda. Shughuli ninazozienzi. Furaha hunifanya kusikiliza mziki ninaupenda, kuimba au kucheza na kutazama vitu vinavyo nifurahisha. Shughuli hizi huongeza mzisimko chanya. Pia mimi hujipa zawadi dogo. Wakati wa furaha, najinunulia kitu kidogo. Najitibu kwa chakula ninacho penda. Pia najipa mapumziko. Zawadi dogo uongeza hisia ya kujitathmini. Pia mimi urekodi kumbu kumbu. Ili furaha idumu napiga picha naandika hisia. Alafu natunza kumbukumbu. Kumbukumbu hizi hunipa furaha hata baadae. Pia mimi hufanya wema kwa wengine. Furaha hunifanya kwa kiasi kubwa nitake kuwasaidia wengine. Nitake kushiriki na kile nilicho nacho na pia ni wafariji wengine. Kuwafurahisha wengine huongeza furaha yangu. Pia wakati wa furaha mimi hujieleza kwa ubunifu. Ninapokuwa na furaha mimi huandika, mimi huimba, mimi huchora mimi hutembea ubunifu ni njia kujieleza kueleza furaha kwa kina pia wakati wa furaha mimi husherehekea bila kupitiliza ni najifurahisha kwa kusherehekea kwa kiasi kuepuka tabia zinazodhuru na kuheshimu mipaka furaha ya kweli haina majuto mimi pia hushirikisha mwili furaha huonekana pia mwilini wakati mwingi huwa nacheza natembea na nafanya mazoezi mwili ukiwa huru furaha huongezeka pia mimi hufurahia tu vitu vidogo vidogo najifunza kufurahia tabasamu, maneno mazuri, mambo madogo, vitu vidogo huleta furaha kubwa katika maisha yangu. Pia wakati huu mimi hujitathmini, wakati wa furaha najikubali, najisifu kwa juhudi zangu na najiheshimu, hii huimarisha thamani ya nafsi. Pia mimi hufurahia kwa kimya saa zingine. Wakati mwingine mimi hukaa kimya hutafakari hufurahia amani, furaha ya ndani na ya kina. Wakati mwingine, nikiwa kwa furaha mimi huimarisha mahusiano. Furaha hunipa fursa ya kuimarisha mahusiano yangu baina ya watu, baina ya wafanya kazi na baina ya jamii. Hunifanya nisamehe na kuonyesha upendo. Mahusiano mazuri huongeza furaha ya muda mrefu. Pia kujifunza kutokana na furaha huwa najiuliza nini hiki kinacho nifanya ni furahie. Kwani ninaweza kurudia hali hili hili. Hii hunisaidia kujijua zaidi. Pia mimi hulinda furaha yangu ninajifunza kuweka mipaka, kujitunza na kuepuka watu au hali zinazo punguza furaha yangu. Kulinda furaha ni jukumu na kila mtu na jukumu langu. Pia mimi hutambua kuwa furaha hupita najikumbusha furaha ni ya muda. Hivyo ni ithamini, nisiwe na hofu ya kuipoteza. Mtazamo huu huniletea utulivu kwa roho yangu. Kwa ujumla, mimi najufurahisha wakati wa furaha kwa kuitambua, kushukuru, kushiriki na kuienzi na kuifanya iwe ya maana. Furaha kwangu si kelele bali ni kupiga asante.